Manze, mi ni mtu wa kicks kuruka. Yaani, nikipata air force one ama jordan moja safi niko set. Unajua lazima ukanyage fiti ndio uweze kutesa huku mtaani. Lakini kama ni siku ya kurelax tu au kupiga shugli ndogo ndogo, siwezi mind kurock ngoma. Kama vans hivi bora tu viatu zikuwe zinaweza.

Manze, mi vitu zenye mi hupenda kubuy ni kama manguo, yani kupiga luku, na magadgets kama simu. Unajua ile feel ya kushika simu mpya, ama kubuy makicks, yaani maviatu, kali kali, kama Air Force. Hiyo ndio form mi hupenda.

Kinywaji ambacho nakipenda ni chai ya maziwa yenye tangawizi kwa sababu ya ladha yake ya kipekee ya faraja. Ambapo uchungu kidogo wa tangawizi unachanganyika vizuri na utamu wa maziwa. Napendelea kunywa chai hii asubuhi na mapema wakati kukiwa na baridi au jioni baada ya shughuli nyingi. Kwani hakuna kitu kinachoshinda kikombe cha chai moto wakati mvua inanyesha. Sikuelekezwa na mtu maalum kuhusu kinywaji hiki. Bali ni sehemu ya utamaduni wa nyumbani tangu utotoni. Ambapo harufu ya chai ikichemka jikoni ilikuwa ishara kwamba siku imeanza au wageni wamefika. Baada ya kuinywa, ninahisi joto la kuridhisha likisambaa mwilini na akili kutulia. Huku tangawizi ikinipa changamoto na nguvu mpya ya kuendelea na majukumu yangu.

Jambo la kwanza na muhimu zaidi, mi huwa siendi sokoni au supermarket bile mfuko wangu wa kitamba. Ili nisilazimike kununua mifuko ya plastiki. Pia nimeacha tabia ya kununua maji ya chupa ndogo ndogo mara kwa mara. Badala yake natembea na chupa yangu maalum ya chuma au plastiki ngumu ambayo naweza kujaza maji popote niendapo.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewahi upata ulikuwa safari yangu ya kwanza mbugani. Nakumbuka tulikuwa tunazunguka na gari. Ghafla tukapiga kona na tukakutana na tembo mkubwa. Amesimama katikati ya barabara mita chache tu kutoka kwenye gari letu.

Muda wangu wa bure mimi hutumia hivi kuangalia filamu na series. Mimi hushinda kwenye Netflix au YouTube kuangalia video kadha kadhaa. Na pia mimi hukutana na marafiki zangu kwenda kupigia ma stori au kucheza ma games, ma video games au kucheza mpira.

Mi hupendelea kitanda kigumu kidogo. Najua kitanda laini kinavutia sana kukigusa kwanza. Unaisi kama unazama kwenye mawingu na ni raha tupu. Lakini ukilala hapo usiku nzima asubuhj unaamka mwili umechoka na mgongo unaumwa kwa sababu mwili unabonyea sana na uti wa mgongo haukai vizuri.

Mi hufanya zote. Italingana ni kazi gani? Kama ninapohitaji utulivu mkubwa na umakini kwa mfano, nikiwa naandika na soma au nafanya kazi yenye tarehe ya mwisho iliyokaba. Mi hufanya kazi peke yangu. Na pale, itahitaji kutafuta mawazo mapya au sulihisho la tatizo gumu, mi hufanya kazi na wengine. Nguvu ya pamoja inasisimua sana. Wazo la mtu mmoja inaloboreshwa na wengine na kazi inakuwa nyepesi.

Kampuni ambayo naiamini sana ni ya Apple. Sababu kubwa ni jinsi wanavyoweka kipaombele kwenye faraga na usalama wa data zetu. Katika ulimwengu ambapo taarifa binafsi inatumika kibiashara jambo linalonifanya nijisikie salama zaidi nikitumia bidhaa zao. Kwa hivyo.

Mimi huwa najiachia kabisa. Hakuna kitu kizuri kama kuwa katika nafasi yako salama ukiwa na amani moyoni. Kwa mfano, mi huweka mziki na kuimba. Mimi huwa naweka playlist yangu pendwa kwa sauti ya kutosha na kuimba au kucheza cheza huku nikifanya shughuli ndogondogo au hata nikiwa nimekaa tu.

Mimi huwa na hisia mchanganyiko kuhusu tathmini za kazi. Kwa upande mmoja zinanipa wasiwasi. Hata kama najua nimefanya kazi kwa bidii lile wazo la kukaa chini na bosi wangu na kuchambulia. Kila hatua niliopiga linatisha kidogo.

Ndiyo mi hushiriki kikamilifu katika kupiga kura. Ninaamini kwamba kupiga kura ndio njia pekee ya kistaarabu ya kupaza sauti yangu. Hata kama wakati mwingine inakatisha tamaa au mabadiliko yanachelewa. Ninaamini kwamba asiyepiga kura hana haki ya kulalamika. Mambo yanapo haribika.

Kwangu likizo sio wakati wakulala, bali ni wakati wakuchaji betri za mwili na akili ili nirudi nikiwa mpya. Mi huenda digital detox yani kupunguza matumizi ya simu. Mi huzima notification zote za kazi. Akili haiwezi kustawi kama bado inawaza barua pepe na reporti.

Ndiyo, nimewahi kulima. Hasa nikiwa mdogo wakati wa likizo tukienda ushago kulima ilikua sehemu ya maisha nakumbuka vizuri ile shughuli ya kuamka asubuhi na mapema kuenda shambani kupanda mahindi au kupalilia maharagwe.

Napenda zaidi mikitano ya brainstorming ambayo ni mifupi na yenye lengo maalumu. Badala ya vikao virefu ambapo mtu mmoja anahutubia huku wengine wakisinzia. Napenda ile mikutano yenye changamko ambapo kila mtu anashiriki kutoa mawazo.

Mi ujenga mausiano imara na wafanyi kazi wenzangu kwa kuchanganya utendaji kazi na urafiki. Nikihakikisha sigeuki kuwa roboti la ofisini tu. Ningetumia munda wa mapumziko kama vile wakati wachai au chakula cha mchana. Kupiga story za kawaida kuhusu maisha, michezo au familia ili kuvunja barafu na kujuana nao zaidi ya vyeo vyetu.

Ndiyo lakini thamani kwangu sio pesa au dhahabu peke bali vitu vyenye thamani ya kihisia. Huwa na hifadhi vitu hivi katika sanduku la siri au mahali maalumu. Vitu hivi ni kama kumbukumbu za familia picha na barua za zamani na vitu vya mafanikio binafsi.